Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu, hasa wale tunaelewana vizuri na tuna maslai yanayofanana. Wakati mwingine tunacheza mpira wa miguu, jioni au wikendi, na hilo hunisaidia kupumzika na kusahau msongo wa kazi. Kucheza na marafiki hunijenga kijamii na kuleta furaha kushirikiana. Pia kuna nyakati hucheza na ndugu zangu, hasa tunapokuwa pamoja nyumbani au wakati wa likizo. Michezo hii unisaidia kuimarisha uhusiano kucheka pamoja na kuunda kumbukumbu nzuri. Kwangu, kucheza si ushindani tu, bali ni njia ya kujiburudisha na kuimarisha mahusiano.